Kwangu mimi, napenda zaidi kufanya kazi pekee yangu. Ninaamini kufanya kazi peke yangu hunipa nafasi ya kujichambua vizuri, kupanga mawazo yangu kwa utulivu, na kufanya maamuzi bila shinikizo la maoni ya watu wengine kutoka kwa watu pia tufauti. Ninapokuwa pekee yangu nahisi niko huru kufikiria kwa kina, kujaribu njia mbalimbali za kutatua tatizo na kujifunza kutokana na makosa yangu mwenyewe bila kuogopa kukosolewa haraka Jambo ambalo naogopa sana na nasikia aibu kulihusu Uzoefu wangu umeonyesha kuwa nikifanya kazi pekee yangu ninaongeza umakini na uwajibikaji Najua kuwa mafanikio au changamoto yoyote inayojitokeza inatokana na juhudi zangu binafsi Hali hii hunifanya nijitume zaidi na kuchukuwa kazi kwa uzito mkubwa kwa sababu najua hakuna mtu mwingine wa kumlaumu au kumtegemea kunisukuma. Kwa mfano ninapokuwa nasoma au ninajifanyia kazi inayohitaji ubunifu kama kuandika au kupanga jambo fulani. Nafanya vizuri zaidi nikiwa pekea yangu kwa sababu akili yangu inakuwa huru na tulivu. Hata hivyo, kupenda kufanya kazi peke yangu, hakumaanishi kuwa sipendi kabisa kushirikiana na wengine. Ninafahamu kuwa kuna kazi fulani zinahitaji ushirikiano na kubadilishana mawazo. Pia, kujifunza kutoka kwa uzoefu wa watu wengine. Lakini kwa mtazamo wangu binafsi kufanya kazi peke yangu hunijenga zaidi katika nidhamu, kujiamini na uwezo wa kujitegemea Ndiyo maana napenda kufanya kazi peke yangu.

Kwangu mimi, jioni ni kipindi ambacho napata nafasi ya kupumzika na kujipanga baada ya mchana mrefu wa mashugli na kazi. Kwa kawaida, nikiwa nimefanya kazi au masoma yangu ya mchana, napenda kuchukuwa muda kido kupumzika mara tu kazi ikiisha, ama kama nimeenda mkutano na marafiki au kazini au mikutano ya kazi. Kwa mfano mara nyingi nikisha maliza haya majukumu, napenda kukaa kidogo nikipumzika, nikitazama baadhi ya video flani, fupi, kule YouTube, ama TikTok, ama Instagram, au kusikiza muziki. Jambo linalo nifanya nijisikie nimetulia na zinaniondolea stress za mchana wote. Hii ni sehemu muhimu kwaangu kwa sababu inanisaidia kiakili, inanisaidia kutulia kabla ya kuendelea na shugli za jioni. Mara nyingi kwa kuanzia takriban saa, mara nyingi na lala kwanzia takriban sana nne. Napata hisia ya kweli ya kupumzika. Hii ni wakati napunguza kasi ya shugli zangu, napanga chakulacha jioni na kuanzia kujianda kwa mapumziko jioni. Inapokuwa weekend napenda kwenda sherehe kupumzika kidogo kama kwenda klabu ama kushiriki kwa sherehe kwa nyumba za marafiki zangu. Hii inanipatia furaha na kuondoa mzigo wa wiki nzima. Kuhusu maandalizi ya kulala nina utaratibu wangu kila jioni. Napenda kuoga kwanza, kisha nala, alafu nasuwaki, meno. Alafu naanda nguo za kulala na pia naanda nguo za siku inayofuata. Hii ni njia yangu ya kumaliza siku na kunifanya nijisikie safi na tayari kwa usingizi wa usiku. Kwa upande wa furaha, nipo na starehe kidogo wakati wa kula, chakula, cha jioni, kusikiliza mziki nikikula, wakati mwengine natazama televisheni. Hii ni njia yangu ya kujenga hisia nzuri za amani na kurithisha roho. Jioni yangu ni muda kupumzika, kujiburudisha na kujianda kwa usingizi na pia kuandaa siku inayofata Nikipindi kinacho nipendeza sana kwa sababu inanipatia nafasi ya kutulia, kufurahia maisha kidogo na kurudisha nguvu niliopoteza kwa hiyo siku nijitaharisha kwa hiyo siku ingine.